Moja wapo ya vitu ninavyo penda chumbani mwangu ni kikubwa. Kuta zina rangi samawati. Kitanda changu. Kinaridhisha kwa kuwa naweza kulala masaa manane bila kuwa na maumivu mgongoni. Naweza kuona mazingira, miti naweza kuona mawingu napenda chumba changu kwa kuwa kinaleta mazingira na harufu mzuri. Naam, na, hapo ndio ninapo kuwa, naweza kuwa creative.